Ndiyo, mimi huweka picha zangu mtandaoni. Kwa sababu, ni njia nzuri ya kuwasiliana na dunia. Ninapopakia picha zangu. Si tu kwamba naonyesha maisha angu, bali pia nafungua milango wa mazungumzo na watu kutoka maeneo mbali mbali. Kupitia picha zangu, ninaweza kujuana na watu wapya, kujifunza tamaduni mpya na hata kupata na marafiki wa kudumu. Kila picha ina hadithi yake na watu wanapopata maoni yao, ninapata mtazamo mpya ambao huongeza ufahamu wangu kuhusu maisha ya jamii. Ninapofurahia maoni tofauti tofauti kutoka kwa watu mbalimbali. Ninahisi kama ninashiriki katika mjadala mpana wa kimataifa. Wengine hutoa pongezi, wengine hutoa ushauri na wengine huuliza maswali yanayochochea fikra. Hii yote hunisaidia kua kiakili na kijamii. Pia ninapokutana na watu wapya kupitia picha zangu ninajifunza jinsi wanavyoishi, wanavyofikiri na wanavyotazama dunia Hii hunipa fursa ya msimamiko wa kila siku Kwa sababu najua kuna watu wapya ninayekutana nao kuna jambo jipya la kujifunza Kwa hivo kuweka picha mtandaoni si tu burudani Bali ni daraja la kuunganisha watu, kujenga urafiki na kukuza maelewano duniani ni njia ya kuonyesha mimi ni nani na pia kujifunza kuhusu wengine na kwa njia ya heshima mawasiliano ya wazi.

Zoea nzuri nililolijenga ni kupanga siku yangu kila jioni kabla ya kulala. Hili limekuwa tabia muhimu sana kwangu kwa sababu hunisaidia kuamka nikiwa na mpangilio wa kile nachotaka kufanya. Kila siku hukaa chini na kuangalia majukumu ya siku iliyopita. Niangalie yale ambayo sikufanikisha na kuyaweka kwenye orodha ya kesho. Hii hunipea utulivu wa akili na kunifanya niwe na nidhamu ya hali ya juu. Kupanga siku yangu mapema, kunanisaidia kuepuka msongomano wa mawazo asubuhi, badala ya kuamuka na kuanza kuhangaika na mawazo ya nini cha kufanya. Tayari huwa na mpango, hii huongeza ufanisi wangu, kazini, shuleni, au hata kazi shughuli ya nyumbani. Pia, hunipa nafasi ya kutenga muda wa kutosha kwa kila shuguli, kuhakikisha kuwa siharakishi mambo ya kusahau mjukumu muhimu. Zaidi ya hayo nimejenga zoea la kumaliza siku yangu kwa sala na shukrani. Kabla sijalala, huchukua muda kutafakari siku yangu. Ni nini kilikwenda vizuri, nini ni kilihitaji kuboreswa na ni mambo gani yalinifurahisha au kunipa changamoto. Kisha huombwa na kushukuru kwa mema yote. Hata kama siku haikuwa kamilifu, hili hunipa amani na ndani ya kunifanya niwe na mtazamo chanya kwa siku zinazofuata. Zoea hili limebadilisha maisha yangu sana kwa njia nyingi. Nimekuwa mtu mwenye mpangilio, mwenye utulivu na nimejitambua zaidi. Pia hunisaidia kuwa na mawasiliano bora na watu wengine. Kwa sababu huwa na muda wa kutosha na kujiandaa na mikutano. Mazungumzo hata shughuli za kijamii. Kwa hivo kupanga siku yangu ni kumaliza kwa sala ni zoea nzuri ambalo limekuwa msingi kwa mafanikio na furaha yangu ya kila siku.

Mimi kupenda sana CCTV. Kwa sababu ni mfeleji unaonipa taarifa sahihi na kwa wakati kuhusu taifa langu. Lakini kana Citizen, najoin Jeff Koinange live. Unisidia kuelo wa maswale ya kisiafe, kijamii na kichumi kwa kina. Ninapenda jinsi wanaviwalika wageni wenye maarifa na uzoefu na majadiliona ya kunyelimisha sana. Kuhusu hali ya inchi pia kuna vipindi vya maisha kama health digest na inspekta mwala vinavyo burudisha na kunipa maarifa kila siku mbali na Citizen napenda sana inoro tv kwa sababu utumia lunga ya mama ambayo ni kikuyu ni sehemu ya utamaduni wangu vipindi kama kirirembe uniburudisha kwa mziki wakikuyu inoro roshine unijuza ya bari za subuhi kwa mtazamo wa jamii yangu ni njia mzuri ya kungana na mizizi yangu na kujua yanoendelea katika maeneo ya mashinani. Kitu kingine kinachonivutia nikipindi cha kumuramura magazeti. Ambapo wanapitia vitu wa vyabari kutoka magazeti mbali mbali. Badali ya kununua gazeti kila siku, mimi usikiliza hapo na kupata mkutasari wa habari muhimu. Hii unizadia kuokoa muda na pesa. Lakini bado ninapata maarifa kutosha kuhusu mambo yanayoendelea nchini na duniani. Kwa hivo, Citizen TV na Inoro TV ni chaguo zangu kuu kwa sababu vinanipa mchanga njiko kwa habari, elimu, burudani na utamadumi na vifuata kwa sababu vinaniguza moja kwa moja katika maisha yangu ya kila siku.

Nakumbuka tukio moja, la kutishia sana, lilo tokea, nilipokuwa mdogo, nikiwa nyumbani kwa bibi yangu, kule nakuru kikopee, ilikuwa msimu wa mvua, na siku hio kulikuwa na radi na ngurumo, kali sana. Gafla, radi kubwa lilipiga karibu na nyumba yetu, na taa zote zikazimika, tulikuwa tumekusanyika sebuleni, na kila mtu alishtuka. Nili hisi kama dunia imeganda kwa sikunde chache bibi yangu alituambia tusali na tukakumbatiana kwa hofu sauti ya radi ilizidi na upepo mkali ulianza kuvuma Ukitikisa madirisha na milango Nilikuwa na miaka kama saba tu na kwa kweli nilihisi kama mwisho wa dunia unakaribia Baada ya dakika chache tulisikia kelele kutoka nje Kumbe mti mkubwa ulikuwa umeanguka karibu na nyumba yetu na karibu kuharibu paa Tulitoka inje kwa tahathari na kuona jinsi mti huo ulipasua kwanguka kwanguvu. Kwa baati tuliponea.

Mimi hupata habari kutoka vyanzo mbalimbali kulingana na bla na aina ya taarifa ninazotafuta. Kwanza kabisa, televisheni ni chanzo kikuu kwangu. Ninapenda kuangalia Citizen TV, NTV na Inoro TV. Kwa sababu, huwa na vipindi vya habari, vya kina na vya kuaminika. Kipindi kama Jeff Koinange live na News Game na Inoro Roshine hunipa tarifa za kisiasa, kijamii, kiuchumi kwa mtazamo wa kitaifa na wa jamii yangu mbali na televisheni, mimi hutumia sana mitandao ya kijamii kama TikTok na Facebook Tiktok kumenivutia sana kwa sababu watu huweka video fupi fupi zenye muhtasari wa habari, uchambuzi wa matukio na ata vichekesho vinavyohusiana na hali ya nchi Kuna watu najua TikTok ambao hutoa habari kwa njia ya ubunifu na mara nyingi hupata taarifa mpya Kabla hazijatangazwa rasmi kwenye vyombo vya habari Facebook pia ni muhimu kwangu Nimejiunga na kurasa mbalimbali za habari kama Citizen Digital, National Media na Standard group Kupitia kurasa hizi napata habari za moja kwa moja matangazo ya moja kwa moja na mijadala ya watu kuhusu mashuala yanayoendelea Pia kuna makundi ya jami yanayojadili mambo ya kitaifa na ya jamii na hapo napata mitazamo tofauti kutoka kwa watu na tabaka mbalimbali kwa hivo, mimi huchanganya vyanzo vya jadi kama televisheni na vyanzo vya kisiasa kama mitandao ya kijamii ili kupata picha kamili yanayoendelea duniani. Hii hunisaidia kuwa na uwelewano mpana na wa haraka kuhusu maswala muhimu. Ninapenda kuwa na taarifa sahihi na kwa wakati na ndio maana siwezi kutegemea chanzo kimoja tu. Ulimwengu, wa habari, umebadilika na muhimu kwe nda na wakati.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mara tu napomaliza kazi za mchana. Kwanza napenda kuhakisha kuwa, nimekamilisha majukumu yote ya siku kama vile kuandaa kesho na kukagua kazi zilizobaki. Mimi huanza kupumzika masaa ya ya saa kumi na mbili jioni baada ya hapo ujiandaa kwa shughuli za jioni kama kupumzika, kusikiliza mziki au kuangalia kipindi cha televisheni. Mara nyingine, huwasiliana na familia au marafiki kwa simu, kabla ya kulala, hufanya maombi na kufatafakari siku yangu. Nikishukuru kwa wema yote. Huo ndio utaratibu wangu wa jioni, unaonipa utulivu na maandalizi bora kwa siku inayofuata.

Mimi hupenda kusikiliza mziki ambao ni wakusifu na kuabudu. Huu mziki unaniguza sana moyoni kwa sababu huwa na ujumbe wakina wakutuliza nafsi na kunitia moyo. Ninaposikiliza husi utulivu wa kiroho na furaha ya ndani ambuwa sirahisi kuyeleza kwa maneno. Nyimbo hizi maranyini hujaa mafunzo ya maisha, maneno ya matumaini na ujumbe wa imani. Unaonisaidia kukabiliana na changamoto za kila siku. Kuna wakati mwingine, njihisi nimefika mwisho, au napokuwa na huzuni, au kuchoka kiakili. Lakini nikisikiliza nyimbo za kusifu kama zile za Mercy masika na Yunis Njeri, najikuta ni kitulia na kurudi katika hali ya matumaini. Mziki huu HUnikumbushaa kuwa si pekee yangu, na kuamba kuna nguvu za juu, zinazoningoja na kunilinda. Napenda kusikiza wakati wajioni baada ya kazi. Wakati nimetulia, ninatafakari maisha yangu na siku ilivyo kuenda. Huo ndio muda ninaoutumia kutulia, kujiuliza maswali ya ndani na kujiweka karibu na mungu. Nyimbo za kusifu hunisadia kungia katika hali ya muombi na shukrani na mara nyingi huambatana na sala yangu ya jioni. Kwa hivyo, mziki wa kusifu na kuabudu si tuburudani kwangu bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Hunijenga kiroho, hunipa nguvu mpya na hunifanya niwe na mtazamo chanya katika nyakati ngumu. Ni mziki unaonipa tumaini, furaha na utulivu wa kweli kwenye maisha yangu.

Ninapenda kuenda sinema. Na kwa kawaida, ninapenda kuenda sinema mara nne kwa mwezi ambao ni maramoja kwa wiki. Hii imekua sehemu ya utaratibu wangu waburudani na kujipumzisha baada ya wiki yenye sushuguli nyingi. Kuenda sinema, unipa nafasia kujiburudisha, kuendoa mawazo ya kazi na kuingia katika ulimwengu wa hadithi na hisia tofouti. Sinema ni mahali ambapo situ ni atazamia filamu bali pia ninajihusisha na marafiki zangu. Tunapanga kuenda pamoja, Tunacheka tunajadili filamu kabla ya baada ya kuangalia na mara nyingine na shiriki hisiai zetu kuhusu maisha kupitia filamu tunazoziangalia Kuna wakati tunachagua filamu za vijekesho ili tucheki kwa pamoja na wakati mingine tunataza zile lahisia au kuchochia fikra ili tujadili maswala ya kijami au kibinafsi kuenda cinema kunijengia siku kwa sababu nitukio nilipata la furaha na kutarajia kila wiki Ninapojua kuwa nitakuenda sinema, huwa na hamu ya msisimuko na kuchagua filamu, kuvalia vizuri na hata kufurahia mazingira ya ukumbi wa sinema. Nimahali ambapo nagihisi uhuru, najiburudisha na napata nafasi ya kuungana na wengine kwa njia ya kipeke. Zaidi ya yote, sinema unisaidia kushea hisia zangu na wengine. Tunapojafndilli filamu, mara nyingi tunagusia maisha yetu binafsi, changamoto, ndoto na matarajio. Hii, huimarisha urafiki na welewano kati yetu. Kwa hivo, kuenda sinema situ burudani, bali njia ya kujenga, mahusiano, kutafakari maisha na kupata furaha ya pamoja na rakiki zango.

Ninapokutana na tatizo kazini, hatua yangu ya kwanza huwa ni kulitambua na kuchunguza chanzo chake. Siwezi kuchukua hatua bila kuelewa, kilichosababisha changamoto huo. Kwa mfano, kama kuna hitilafu katika mawasiliano au kazi haijakamilika kwa wakati, mimi hujiuliza, ni nini kilikwenda tofauti, je, ni ukosefu wa taarifa, muda au ushirikiano? Baada ya kutambua chanzo cha shida hiyo, mimi huchukua muda kuelewa kwa kina hali hiyo. Huongea na wahusika, kwa utulivu, kusikiliza maoni yao, na kuangalia ushahidi au taarifa zinazohusiana na lengo langu ni kupita picha kamili ya tatizo bila kuruka hitimisho au kulaumu mtu mmoja au mwingine. Ninapopata chanzo cha shida, hutatua kwa njia ya ustaarabu. Huwa naepuka hasira au maneno makali Badala yake hujadiliana kwa heshima, kutoa mapendekezo ya usuluhisho na kuhakikisha pila mtu na husika katika kutatua changamoto hio. Hii hunijengea mazingira ya kazi yenye amani ushirikiano ya ufanizi kwangu Pia utaarabu ni msingi wa kutatua matatizo kazini kwa mafanikio.

Utumia muda wangu wabure kwa kupumzika na kutuliza akili na mawazo yangu. Bada ya siku yenye shuguli nyingi, napenda kuwa na utulivu ili kujiweka sawa kiakili na kihisia. Mara nyingi, huenda kutembea na marafiki zangu, tunazungunza, tunacheka na kushirikiana kimawazo. Hii, unisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kujenga usihano wa karibu zaidi. Bali na kutembea, napenda sana kusoma vitabu, asaa vile vile vina vioniguza kihisia na kunipa marifa. Moja wapo ya vitabu vinavyo nipendeza ni my Life in Prison cha John Keriamiti hadithi hiyo hunivutia kwa sababu inaeleza maisha ya mtu aliye pitia changamoto kubwa na jinsi alivyo badilika. Kusoma vitabu kama hivyo, unifanya ni jihisi vyema, hunipa ushauri wa maisha na kunisaidia kutafakari maumuzi yangu. Binafsi, kwa hivo, muda wangu wabure ni wakujijenga kiakili, kihisia na kijami. Napenda kutumia muda huo kwa njia zinazoimarisha na kunipa furaha ya kweli.

La hasha, mimi sivai miwani. Kwa sababu, sina shida yoyote inayohusiana na macho yangu. Macho yangu yanaona vizuri bila msaada wa miwani. Hivyo basi, sioni haja ya kuvaa miwani. Ingawa najua miwani, inaweza kuwa ya mtindo au kujikinga na jua. Mi binafsi sijawahi kuhisi hitaji hilo. Kwa sasa, macho yangu yanatimiza majukumu yao vizuri bila changamoto, na ninajivunia afya hiyo njema.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi nyekundu. Nyekundu kwangu si tu rangi ya kuvutia macho bali ni rangi yenye nguvu, hisia na maana ya kina. Ninapoiangalia, uhisi motisha, ujasiri na msisimuko wa maisha. Ni rangi inayochochea ari ya kufanya mambo kwa bidii na kwa moyo wote. Nyekundu hunikumbusha mambo mengi mazuri. Kwanza hunikumbusha sherehe na furaha kama vile wakati wa krismasi harusi ambapo nyekundu hutawala mavazi na mambo. Mapya pia hunikumbusha upendo na mshikamano hasa ninapo ona maua mekundu au zawadi zilizofungwa kwa utepe mwekundu. Ni rangi inayobeba hisia na ukaribu na joto la mahusiano. Pia ninapo ona rangi nyekundu hunikumbusha kuwa timu yangu ambayo ni Manchester United. Ninayoishabikia ambayo hutumia rangi nyekundu kama ishara yake. Ninamiliki vitu kadhaa vya rangi nyekundu kama kwa mfano nina shati moja nyekundu ambalo ni la timu yangu la Manchester United napenda kulivalia ninapojisikia mwenye nguvu au ninapokuenda kwenye tukio maalum kama kushabikia timu yangu. Pia nina kikombe cha chai cha nyekundu ambacho hutumika kila asubuhi na kwa namna fulani hunipa mawazo mazuri wa siku. Nyekundu katika vitu vyangu hunifanya nijihisi nipo tayari kwa siku yenye mafanikio. Rangi hii huonekana mara nyingi katika maisha yangu ya kila siku na sikia kwenye muziki na hata kwenye timu yangu ya mpira na pia inanisisimua naiona kwenye magari barabarani, kwenye mtangazo ya biashara na hata kwenye matunda kama tufaa na pilipili. Nyekundu ni rangi inayojitokeza kwa urahisi na kila mara ninapoiona uhisi kama nimekumbusha kuwa na nguvu kuwa jasiri na kuendelea mbele bila uwoga. Kwa hivo rangi nyekundu kwangu si tu rangi ya kupendeza bali ni rangi ya ishara maisha yenye msisimuko upendo na ujasiri. Ninapoiangalia ninajikumbusha kuwa nina uwezo wa kushindana, changamoto na kuishi kwa furaha na matumaini.

Ingawa sijakuwa nikifuatilia sana mpira wa kirugbi, wa kimarekani, kuna timu moja ya maarufu ambayo mimi huiona na ambayo hujitokeza sana katika mazungumzo na vyombo vya habari ambayo ni New England Patriots. Timu hii imejizoelea maarufu mkubwa kutokana na mafanikio yao ya muda mrefu katika ligi ya NFL. Wanajulikana kwa kuwa wanacheza mahiri na kocha mwenye maarifa ya hali ya juu. Bill Belchick ambaye ameongoza timu hiyo kwa miaka mingi. Sababu inayofanya watu wengi waipende ama sababu inayofanya mimi niipende timu hiyo ya Patrods ni rekodi yao ya ushindi. Hasa katika mashindano ya Super Bowl wamewahi kushinda mara kadhaa na kila mara wanapocheza, huonyesha nidhamu, nguvu na mbinu za hali ya juu. Mchezaji maarufu aliyecheza timu hii ni Tom Brady ambaye kwa muda mrefu alihesabiwa kama mmoja wa wachezaji bora wa NFL, uwezo wake wa kuongoza timu. Kupiga pasi sahihi na kubadilisha matokeo ya mechi katika dakika za mwisho ulikuwa wa kipekee. Wakati timu kama hii ya Patriots inapocheza, kuna msisimuko mkubwa mashabiki huvaa, mashabiki huvaa jezi na pia kusanyika pamoja. Na huonyesha upendo wao wa dhati kwa timu hii, kuna kelele, furaha na matarajio makubwa. Hii huniletea hisia za mshikamano na burudani wa kipekee. Kwa hivo, ingawa si mtaalamu wa kirugbi wa kimarekani, naweza kusema kuwa New England Patriots ni moja wapo ya timu bora zinavyovutia mashabiki wengi duniani. Mafanikio yao ya wachezaji wao, na historia ya ushindi. Huifanya timu hii kuwa ya kipekee na ya kujulikana na kupendwa na mashabiki wao pia.